Mimi hupiga picha mara mingi sana kwa siku kulingana na kitu ambacho ninachokifanya ama mandhari yenye nimejipata so kwa maana tuseme nimeenda mahali fulani kwa mandhari fulani nitaenda nipate hio mandhari ni mzuri nipige picha so mimi hupiga picha muda kwa muda kulingana na mandhari yenye nimejipata.

Ningependa kutembea nchi ya India, manake teknolojia ya India iko juu. Halafu kitu ingine napenda na nchi ya India ni kwamba kuna watu wengi wazee, kumaanisha kuna nafasi nyingi za watu wachanga ndiyo maana nawezapenda sana kutembea huko ndio nipate nafasi mingi za kazi.

Napenda sana kutumia mtandaoni kuona mambo yanavyoendelea, pia kuona maoni mbalimbali na jinsi mambo yanavyoendelea katika jamii, napenda sana kujihusisha katika teknolojia manake kwa hii muda tuko ni muda wa teknolojia.

Vile ninavyofanya kazi na timu ya mbali, kila tunapoanza kazi asubuhi tunawasiliana kupitia mienendo ya WhatsApp, ambapo tunakuwa tumecreate, ambapo tunakuwanga na group yenye tunawasiliana hapo, badala ya kufanya kazi kwenda na kurudi. Tunaongea hapo na kazi tunaanza.

Ninatumia simu yangu kwa mtandao sana sana, kutafuta mambo yanayoendelea, mambo yanayochipuka katika nchini, katika kwenye watu na katika sehemu mbali mbali, kwa hiyo najielimisha pia na simu, kwa hiyo naitumia simu sana katika teknolojia.

Ninavyotumia simu yangu, simu yangu sana sana natumia katika mtandaoni, ambapo naangalia vitu mpya ambavyo vinaendelea, mambo ya navyo endelea uko mtandaoni. Pia natumia simu yangu katika kuwasilisha mawasiliano ya kisimu, hapo tunapigiania na marafiki na tunajuliania hali.

Ile kujitunza natunza mwili wangu nafanya mazoezi nanywa maji kwa wingi nala matunda nala vitu ambazo zitanisaidia kwa mwili situmii vitu ambazo zinaeza kuniharibu kwa mwili yangu kwa hiyo natumia vitu ambazo ziko na vifaa za kunisaidia kwa mwili.

Mimi napenda kusimamia napenda kusimamia kazi napenda kujua ambacho watu wanakifanya. Ndiyo mambo yote yaende sambamba kwa hiyo mimi napenda kusimamia kushinda kusimamiwa ili pia naeza kuelimisha watu jinsi watakavyofanya mambo.

Chumba ambacho napenda nyumbani ni jikoni. Maanake jikoni nitapatana na vyakula nikihisi njaa. Nitaenda tu jikoni na nile chakula. Kwa hiyo chumba ambacho napenda sana kwa nyumba ni jikoni. Maanake huko mtu haezi hisi njaa kila wakati unaeza patana na chakula huko.

Hali ya hewa leo imekuwa kuna baridi mingi sana. Leo jua hata hijatokelezea imekuwa tu na mawingu na baridi kisha baadaye tumepokea mvua kidogo. Na inaonekana kama mvua itaendelea kuongezeka na kunyesha mabaadaye. Kwa hivo weather leo imekuwa baridi.

Kwa kuongea ukweli napenda kula wali, maanake wali ni mtamu pia ukipikwa vizuri na hauchukui muda mwingi kama kupika sima. Kwa hiyo kati ya wali na ugali, ninatamani sana kukula na ninapenda kukula wali.

Kitu ambacho hunipea motisha katika kazi ni kujua ya kwamba. Ninazijaribu na ninapeana ujuzi wangu kwa hiyo kazi fulani. Na pia ninajua kwamba nimefanya ambacho nafaa kukifanya kwa njia mwafaka zaidi.

Napenda kufanya kazi na timu. Sio peke yangu, manake nikiwa na timu. Tunaeza kusaidiana na kupanga mipango tofauti. Tunaeza kupeana mashauri hapa na pale. Kwa hiyo, napenda kufanya kazi nikiwa na timu. Timu ni bora manake kutakuwa na mambo mengi mtajadiliana kwa pamoja.